Ndiyo, ni napenda kusoma maoni mtandaoni, kwa sababu kila mtu huchangia, kwa hivyo unaweza, kila mtu akichangia yake, maoni ya watu uwa tofauti, kuna yale mazuri, kuna yale mabaya, na kuna yale yanajenga, na kuna yale yanabomua. Kwa hivyo unaweza linganisha maoni tofauti. Na yenye wewe mwenyewe uko unadhania. Kwa hivyo maoni mtandaoni mimi hupenda kusoma sana. Kwa sababu pia ninaweza kujifunza neno moja ama lingine.

Mimi hupendelea kusoma na kuandika pia. Kusoma inasaidia kupanua mawazo yangu. Ninaweza kujifunza mambo tafauti tafauti, yale ambayo nilikuwa nayajua, ninaweza kuyajua zaidi, yale ambayo sikuwa nayajua, ninajua. Kusoma pia inasaidia, wanasemanga wasomaji ni viongozi. Kwa hivyo, masomo kusoma, inakupea hile uerevu fulani, unajua mambo mingi, yanayoendelea katika nchi, ukisoma, kuhusu historia, kuna vitu za historia, unaeza kujua yale ambayo yalikua yanaendelea kitambo. Kuandika pia ninapenda kwa sababu nikiandika ninahisi vizuri, mawazo yangu inatulia, nikifikiria jambo fulani, ndo hiyo mimi nachukua kitabu changu, ninaandika chini. Na pia hii kuandika inaniletea kumbukumbu kwa sababu kuna vile vitu ambavo niliandika kitambo na kama singeandika, singeweza kukumbuka sahi. Kwa hivyo kuandika pia ninapenda na kusoma pia ninapenda. Lakini ninapenda kusoma sana sana sana.